Zawadi nzuri nimewai kupokea ni zawadi ya siku ya bastei yangu, nilipokea zawadi ya keki, nililetewa keki na mchumba wangu, lakini pia alinunulia saa nzuri aina ya Rolex. Kwao ni zawadi nzuri ambao nilifuraia na ilikuwa ni siku ambao ni siku muhimu kwenye maisha yangu. Kwa hiyo ilikuwa ni zawadi.

Aina ya filamu ninazozipenda ni filamu ambao zinakuwa zina action ni filamu ambao zinakuwa zina drama kidogo kwani filamu ambao zinakuwa zina ngumi, mapigano, risasi. Ukombozi, yaani yana filamu fulani ambayo hutawala yaani na filamu ambzo zinakuwa zinashughulisha kichwa zinakufanya ufikirie, yeah.

Mimi nafsi napenda sanaa ya uchoraji. Sanaa ya uchoraji, kuchora, picha mbali mbali, za wanyama, watu, majumba, chochote. Yaani sanaa ya uchoraji ndo sanaa ambao mimi naipenda kuliko sanaa zote. Sanaa ambao inanivutia kwa sababu inahusisha kazi, inahusisha mikono.

Wakati umeme unapokatika, jambo kubwa ambalo nalifanya ni kuweza kulala, nikalala, ama nikawa natumia simu yangu, kama ilibaki na chaji, nakuwa natumia sim yangu, ama napumzika, naweza nikapumzika, tu nikasinzia, nikalala, au nikawa natumia tumia simu kupitia mtandaoni.

Muziki ninaosikiza mara nyingi ni kwaya, ni nyimbo ambazo zinamwabudu mungu, na kumsifia mungu, na kumtukuza mungu ndio nyimbo ambazo zinanibariki, ndio nyimbo ambazo napenda kusikiliza kuliko hizi nyimbo zingine kwa hiyo, ukiniuliza mimi nyimbo ambazo napenda kusikiliza ni nyimbo za kwaya, nyimbo za kuabudu, nyimbo ambazo zinamtukuza mungu, na kumsifu mungu yahweh.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni kitabu kinaitwa How to Become a leader. Ni kitabu ambacho kimeandikwa na Dr. Myles Monroe. Hiki ni kitabu cha utafiti. Mhusika aliyokiandika kwenye hicho kitabu ni Dr. Myles ni mtu ambaye ninampenda. Lakini aliyenishauri kusoma ni watu mbalimbali walisema hicho ni kitabu kizuri. Kwani ningependa kusoma vitabu vingine vya Dr. Myles.

Malengo yangu ya kila mwezi kazini cha kwanza ni kuhakikisha zile kazi ambazo natakiwa nizitimize nahakikisha nazitimiza nahakikisha nafanya zinakamilika. Nahakikisha kila jambo ambayo natakiwa niitimize ndani ya mwezi ndani ya wiki nishalitimiza kwa hiyo hayo ni mambo ambayo ninayaangalia zaidi na ni moja kati ya malengo ambayo ninayofanyia kazi lakini pia kama kuna kipato au fedha fulani nimepanga niitimize kwa ndani ya mwezi nahakikisha nimeshaitimiza.

Bado mimi ni kijana kwa sababu mimi nina umri wa miaka ishirini na tisa mwakani elfu mbili na ishirini na sita mwezi wa tano nitafikisha miaka thelathini kwahiyo. Bado mimi ni kijana, bado kwa hiyo siwezi kurudi ujana au kwenda zaidi, bado hapa nilipo umri wangu ni wa kijana. Tena kijana ambaye ni mbichi kabisa kwa kiswahili.

Najilinda kutokana na vitisho vya mtandao kwanza kwa kuhakikisha siweki picha zangu zinazo onyesha taarifa binafisi au zinazo onyesha viungo vyangu mtandaoni au zinazo onyesha moja kwa moja mahali na poishi kwa hiyo ndio njia ninayo tumia kujilinda kujilinda na vitisho vya mtandaoni.